Asante sana kwa swali hili. Wakati wa mapumziko, huwa nachukulia kama zawadi ndogo katikati ya shuguli nyingi za maisha. Si wakati wa kupoteza muda tu, bali ni nafasi ya kujirekebisha, kupumzika na kujipa nguvu mpya. Mara nyingi huanza kwa kutulia kidogo, kuvutia pumzi ndefu na kuacha mawazo ya kazi au majukumu ya pembeni. Hiyo dakika ya kwanza ya utulivu hunisaidia kubadili hali ya akili kutoka msongamano wa mawazo kwenda hali ya utulivu. Kama niko nyumbani, napenda kusikiliza muziki laini au wimbo ninaoupenda sana. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine, huandaa kikombe cha chai au kahawa na kukaa sehemu tulivu. Labda dirishani au nje kidogo kama kuna hewa safi. Huo mchanganyiko wa kinywaji cha chai moto na utulivu hunifanya nijihisi nimerudi katika usawa wangu. Kuna nyakati pia napenda kusoma, si lazima iwe kitabu kizito cha kitaaluma. Wakati mwingine ni hadithi fupi, makala ya kuvutia, au hata maandiko ya motisha. Kusoma hunipeleka katika ulimwengu tofauti, hunipa mawazo mapya na hunisaidia kufungua akili yangu kwa mitazamo mingine. Mapumziko ya namna hiyo hunifanya nirudi kwenye shughuli zangu nikiwa na ubunifu zaidi. Kama ninamuda wakutosha, napenda kutoka nje kutembea kidogo. Kutembea hunisaidia kuamsha mwili na akili kwa pamoja. Naweza kuangalia mazingira yanayonizunguka, kusalimia watu wachache au kufurahia mandhari ya asili. Hata dakika kumi au ishirini za kutembea zinaweza kubadilisha mawazo ya kila siku. Wakati mwingine, mapumziko huwa ni nafasi ya kuwasiliana na watu ninaowajali. Naweza kumpigia rafiki simu, kumtumia ujumbe wa salamu, au kukaa na familia kuzungumza kidogo. Mazungumzo hayo ya kawaida mara nyingi huwa na uzito mkubwa kuliko ninavyo tarajia. Kwa sababu hunikumbusha kuwa, maisha si kazi pekee bali pia ni mahusiano. Kuna pia mapumziko ya kimya, ambapo nachagua kukaa peke yangu na kutafakari na kufikiria malengo yangu, mambo niliyofanikiwa na yale niliyotaka kuyaboresha. Wakati mwingine, huandika mawazo yangu chini ilikuyaweka wazi zaidi. Zoezi hilo hunisaidia kujitambua na kupanga hatua zinazofuata kwa utulivu bila presha. Iwapo mapumziko ni mafupi sana, kama dakika chache tu kazini, naweza kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili, au kuvuta pumzi kwa kina. Hata tendo dogo kama hilo linaweza kupunguza uchovu na hunipa nguvu mpya. Kwa ujumla, mapumziko kwangu ni muda wa kujijali, ni wakati wa kurejesha nguvu, kuimarisha mahusiano, au kukuza mawazo mapya. Najitahidi kuyatumia kwa namna inayoniacha nikiwa bora kuliko nilivyokuwa kabla ya kuanza mapumziko. Ndiyo maana ninayaona mapumziko si kamapengo lisilo na maana, bali kama sehemu muhimu ya safari ya kila siku.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Kinachofanya nifurahi sana ni mchanganyiko wa mambo mandogo na makubwa yanayoniguza moyo kwa namna ya kweli. Si lazima iwe tukio la kifahari au jambo kubwa jinalotangaza. Mara nyingi furaha ya kweli hutoka katika vitu ya kawaida vinavyobeba maana ya ndani. Kwanza hunifurahisha kuona mtu ninaemjali akiwa na tabasamu la dhati. Kuna kitu cha kipekee katika kushuhudia furaha ya mwingine. Hasa kama najua kwa namna fulani nimechangia hili. Inaweza kuwa kwa maneno ya kutia moyo, msaada, mdogo, hau ata kusikiliza tu kwa makini. hIsia ya kwamba uwepo wangu umeleta mwanga kidogo katika siku ya mtu hunijaza furaha ya ndani, isiyoelezeka kirahisi. Pili, mafanikio madogo ya kila siku huniletea furaha kubwa. Kukamilisha jambo nililopanga, kufikia lengo fulani, hau ata kushinda changamoto ndogo, hunipa hisia ya kuridhika. Furaha hiyo haitokani tuh na matokeo mbali pia na safari ya juhudi uvumilivu na kujifunza njiani. Vile vile, mazingira ya utilivu hunifanya nijisikie. Mwenye furaha, asubui, yenye hewa safi, sauti ya mvua ikinyesha polepole, hau jioni utilivu yenye. Pepo mwanana vinaweza kunipa hali ya amani inayogei kwa kuwa furaha. Ni kama nafsi inapumua bila presha. Mahusiano mazuri pia ni chanzo kikubwa cha furaha kwangu. Mazungumzo ya kina, kicheko cha pamoja. Hau kukaa tu na mtu unayemwamini bila kujifanya chochote. Hayo hunikumbusha kwamba maisha yana thamani zaini. Tunaposhirikisha na wengine. Zaidi ya yote hunifuranisha kuona maendeleo. Iwe ni yangu binafsi au ya watu wanaonizunguka kuona mtu akikua, akijifunza, au akitimiza ndoto yake hunipa matumaini na msukumo furaha yangu huongezeka ninapohisi kuna mwendo wa mbele hata kama ni hatua ndogo sana, kwa ujumla kinacho nifanya nifurahi sana ni mchanganyiko wa upendo, mafanikio, utulivu na maendeleo. Furaha si jambo la ghafla tu, bali ni mkusanyiko wa nyakati ndogo, zinazojenga hisia ya kuridhika moyoni.

Asante sana kwa swali hili. Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani na kwa maoni yangu, hii ni kazi yenye faida nyingi sana katika dunia ya leo inayobadilika kwa kasi. Kufanya kazi nyumbani, kunanipa uhuru mkubwa kupanga muda yangu, mazingira yangu ya kazi na hata namna ninavyotekeleza majukumu yangu ya kila siku. Uhuru huu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa sababu nafanya kazi nikiwa katika mazingira ninayoyafahamu na kuyapenda. Kwanza kabisa, kazi za nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama. Baada ya kutumia saa nyingi njiani kuenda na kurudi kazini muda huo ninautumia kufanya kazi, kujifunza ujuzi mpya au kupumzika. Pia, ninaokoa pesa ambazo zingetumika kwa usafiri chakula cha kununua nje na mavazi ya kazi. Akiba hii hunisaidia kuboresha maisha yangu na kupanga fedha kwa busara zaidi. Pili, kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu wa kiakili. Mazingira ya nyumbani mara nyingi ni tulivu kuliko ofisini. Hasa pale ambapo kuna kelele, mikutano isiyoisha, au usumbufu wa mara kwa mara. Nyumbani ninaweza kuchagua muziki wa kunituliza, kukaa kimya kabisa au kubadilisha mazingira yangu ya kazi kulingana na hali yangu ya siku hio. Utulivu huu hunisaidia kuzingatia kazi na kuongeza ubunifu wangu. Faida nyingine kubwa ni uwezo wa kusawazisha maisha ya kazi na maisha ya binafsi. Kufanya kazi nyumbani kuna niruhusu kuwa karibu na familia yangu, kushiriki majukumu ya nyumbani na bado kutimiza majukumu ya kazi. Hii inapunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie nimeridhika zaidi na maisha yangu kwa ujumla. Pia, hunipa nafasi ya kujitunza kiafya kama vile kufanya mazoezi kidogo kati ya kazi, kula chakula chenye afya na kupumzika kwa wakati unaofaa. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani pia kuna changamoto zake. Mojawapo ni kukosa mwingiliano wa ana kwa ana na wenzangu wa kazi. Mahusiano ya kijamii kazini ni muhimu kwa kubadilisha mawazo, kujifunza kutokana na wengine na kujenga mshikamano. Ili kukabiliana na hili, ninatumia teknolojia kama mikutano ya mitandaoni, ujumbe wa papo kwa hapo, na simu ili kuendelea kuwasiliana na wenzangu. Changamoto nyingine ni nidhamu binafsi. Nyumbani kuna vishawishi vingi kama vile televisheni, mitandao ya kijamii, au kazi za nyumbani. Iili kufanikiwa, nimejifunza kuweka ratiba maalumu ya kazi, kuandaa eneo maalumu la kufanya ya kazi, na kujitenga na vishawishi wakati wa saa ya kazi. Nidhamu inanisaidia kudumisha viwango au kiwango cha juu cha uzalishaji. Kwa upande mwingine, kufanya kazi nyumbani hunihimiza kujifunza matumizi bora ya teknolojia. Nimejifunza kutumia zana mbalimbali za kidijitali kwa ajili ya mawasiliano, usimamizi wamiradi na uhifadhi wa taarifa. Ujuzi huu ni muhimu sana katika soko la ajira la sasa na huniongoza dhamani kama mfanyikazi. Asante.

Ndio. Na asante sana kwa swali hili. Nimewahi kutembelea ziwa na pia mto na uzoefu huo umekuwa na maana kubwa sana katika maisha yangu. Kutembelea maeneo haya ya asili kunanipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kujifunza mambo mengi kuhusu mazingira na maisha kwa ujumla. Kila nilipotembelea ziwa au mto, nilihisi kama ninakaribia zaidi uumbaji wa mungu na kuelewa umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za asili. Mara ya kwanza kutembelea ziwa ilikuwa ni safari ya kukumbukwa. Nilivutiwa sana na upeo wa maji, unaoonekana kama hauna mwisho. Mawimbi madogo yanayocheza taratibu na upepo mwanana ulio kuwa ukipuliza. Nilikaa kando ya ziwa kwa muda mrefu, nikitazama maji yakibadilika rangi kulingana na mwanga wa jua. Wakati wa asubuhi, maji yalikuwa na rangi ya samawati iliyotulia. Huku jioni yakibadilika na kuwa ya dhahabu kutokana na miale ya jua linalotua. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa asili ina lugha yake na ukitulia unaweza kuisikia vizuri. Nilipokuwa kando ya ziwa, niliona pia shughuli za watu wanaotegemea ziwa hilo kwa maisha yao ya kila siku. Wavuvi walikuwa wakirejea kutoka ziwani wakiwa na samaki waliovua, wengine wakirekebisha nyavu zao na wengine wakiuza samaki sokoni. Hali hii ilinifanya nitambue jinsi ziwa lilivyo muhimu kwa jamii inayolizunguka. Sio tu chanzo cha maji, bali pia ni chanzo cha chakula, ajira na uchumi kwa watu wengi. Nilijifunza kuheshimu kazi zao na kuthamini mchango wa ziwa katika maisha ya binadamu. Kwa upande mwingine, kutembelea mto kulikuwa na hisia tofauti lakini zenye kuvutia pia. Mto una mwendo wa kudumu, maji yake yakitiririka bila kuchoka. Kana kwamba unatufundisha somo la uvumilivu na kuendelea mbele bila kukata tamaa. Nilipofika kando ya mto, nilisikiliza sauti ya maji yakigonga mawe. Sauti iliyokuwa tulivu na ya kutuliza akili. Sauti hiyo ilinisaidia kusahau kwa muda msongo wa mawazo na changamoto za kila siku. Nilifurahia sana kutembea kando ya mto nikitazama miti iliyoota pembezoni na wanyama wadogo waliokuwa wakija. Kunywa maji, mazingira ya mto yalionekana kuwa hai sana, yakiwa na mimea, ya kijani kibichi na hewa safi. Wakati mwingine, nilikaa chini ya mti karibu na mto nikitafakari maisha yangu, malengo yangu, na mambo ninayotamani kuyafikia. Mto ulinikumbusha kuwa maisha yana misukosuko, lakini muhimu ni kuendelea kusonga mbele kama maji yanayofanya. Zaidi yote, kutembelea ziwa na mto kulinifundisha umuhimu wa kulinda mazingira. Niliona pia changamoto kama uchafuzi wa maji na taka, zilizotupwa ovyo. Jambo lililonisikitisha sana. Hii ilinifanya nitambue wajibu wangu kama mwanadamu katika kuhakikisha kuwa rasilimali hizi za asili zinahifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Niliamua kuanza na hatua ndogo kama kuepuka kutupa taka ovyo na kuhamasisha wengine kufanya hivyo. Kwa ujumla, kutembelea ziwa na mto kumekuwa uzoefu wa kipekee, ulioniacha na kumbukumbu nzuri na mafunzo muhimu. Maeneo haya yamenipa utulivu wa moyo, yamenifundisha dhamani ya maisha, yamenikumbusha kuwa asili ni sehemu muhimu ya uwepo wetu.

Asante sana kwa swali hili na lugha ningependa kujifunza ni ki Hispania, yani Spanish. Sababu kubwa inayo nifanya nitamani kujifunza lugha hii ni kwa sababu ni mojawapo ya lugha zinazo zungumzwa na watu wengi sana duniani. Inazungumzwa katika nchi nyingi za Amerika kusini, Ulaya hasa hispania na pamoja na sehemu mbali mbali za Marekani kujifunza kihispania kungefanya dunia ionekane ndogo zaidi kwangu sababu ningeweza kuwasiliana na watu kutoka tamaduni na mataifa tofauti. Bila kikwazo kikubwa cha lugha. Kwanza kabisa kihispania ni lugha yenye mvuto wa pekee. Matamshi yake ni laini yana mtiririko mzuri na mara nyingi huskika kama mziki unapo zungumzwa. Maneno yake mengi hutamkwa kama yanavyo andikwa jambo linalo rahisisha kujifunza kwa mtu anayeanza. Tofauti na lugha nyingine ambazo zina sheria nyingi ngumu za matamshi. Ki Hispania ina mpangilio unao eleweka kirahisi. Jambo linalo nipa motisha ya kuendelea kujifunza bila kukata tamaa mapema. Sababu nyingine inayo fanya nipende kujifunza ki Hispania ni utajiri wa utamaduni zinazo husishwa na lugha hiyo. Nchi zinazo zungumza kihispania zina historia ndefu, sanaa, mziki na vyakula vya kuvutia sana. Kupitia lugha mtu anaweza kuelewa kwa undani zaidi mila na desturi za watu ningependa kuelwa nyimbo za kihispania kama salsa. Pia, ningependa kutazama filamu na tamthiliya za Kihispania moja kwa moja na kuelewa hisia halisi za wahusika. Kwa upande wa elimu na kazi, Kihispania ni lugha yenye faida kubwa. Katika dunia ya leo inayo zidi kuwa ya tandawazi, watu wanaojua lugha zaidi ya lugha moja wanakuwa na fursa nyingi zaidi za ajira. Kujua kihispania ungeweza kunifungulia milango ya kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa, biashara, kimataifa, au hata utalii. Pia, kuna nafasi nyingi za masomo na ufadhili katika nchi zinazo zungumza kihispania. Hivyo lugha hii inaweza kuwa daraja la kunifikisha kwenye malengo yangu ya kielimu. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya kama kihispania kuna saidia sana kukuza uwezo wa akili inaboresha kumbukumbu, kuongeza uwezo wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi kwa busara. Kujifunza lugha hii kuna hitaji nidhamu, uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara mambo ambayo hunijenga kama mtu binafsi. Pia, hunifanya niwe wazi zaidi kiakili na kuheshimu tofauti za watu wengine. Kihispania pia ina husiano fulani na lugha nyingine kama kingereza na hata kifaransa, hasa katika misamiati. Hii ingeweza kunirahisishia kujifunza maneno mapya kwa haraka kwa sababu baadhi ya maneno yanafanana au yana asili moja. Kwa mtu anayejua kingereza kama mimi hilo ni faida kubwa kwani hupunguza ugumu wa kujifunza lugha mpya kabisa. Lakini si kwa umuhimu mdogo, ningependa kujifunza kia Hispania kwa sababu ya mawasiliano ya binafsi, ningependa kusafiri kuenda mji kama Meksiko, Argentina, Kolombia, au Hispania na kuzungumza moja kwa moja na wenyeji. Kuongea na mtu kwa lugha yake ya mama, hujenga ukaribu, ukaribu, heshima na urafiki wa kweli. Safari huwa na maana zaidi unapoweza kuuliza maswali, kuelewa maelekezo na kushiriki mazungumzo ya kawaida bila hofu.

Asante sana kwa swali hili. Na ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Na uzoefu huo umekuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Kazi ya kujitolea ni moja ya mambo ya nao nipa isia ya kulithika moyoni. Kwa sababu inausisha kutowa muda. Kuhufu na ujuzi wangu hili kwasaidia wengine bila kutarajia malipo ya kifedha. Kupitia kujitolea, nimejifunza maana harisi ya utu, mishikamano na wajibikaji katika jami. Mara ya kwanza kufanya kazi ya kujitolea. Nikuwa na isia mchanganyiko wa hofu na hamasa. Nikuwa na juuliza kama ningeweza kweli kuleta tofauti yoyote. Lakini bada ya muda mfupi niligundua hata mchango mdogo unathamani kubwa sana. Nilijitolea kusaidia katika shugli za kijami kama kusafisha mazingira, kusaidia watoto katika masomo yao na kushiriki katika kampeni za kutoa elimu kwa jami. Kila shugli ilikuwa na mafanikio yake. Kazi ya kujitolea imenifundisha huruma na uvumilivu. Kukutana na watu wenye hali tofauti za maisha, hasa wale wanao kabiliwa na changamoto kubwa kulinifanya nitambue kuwa matatizo yangu binafsi si makumbwa kama nilivyo kuwa nikithani. Nilijifunza kusikiliza watu, kuelewa maumivu yao na kuwapa msada wa kihisia pamoja na msada wa vitendo. Pali inapo wezekana. Hili ilnisaidia kukua kiakili na kihisia. Zaidi ya hilo, kujitolea kulinisaidia kukuza ujuzi muhimu wa maisha. Nili jifunza kufanya kazi kwa timu, kuwasiliana kwa ufanisi na kupanga muda wangu vizuri. Katika baadhi ya miradi nili hitajika kushirikiana na watu kutoka asili na mitazamo tofaudi. Jambo lilo nifundisha kueshimu mawazo ya wengine na kutatua migogoro kwanjia ya amani. Ujuzi huu umekuwa muhimu sana hata katika masomo na kazi zangu binafsi. Kazi ya kujitolea pia ilinipa mtazamo mpya kuhusu jamii. Nilielewa kuwa maendelewo ya kweli ya jamii hayaletwi na serikali peke au mashirika makubwa bali pia na watu wakawaida wanao chukua hatuwa ndogo ndogo kwa moyo hasa moyo wa kujitolea. Niliona jinsi mshikamano wa jamii unavioweza kuleta mabadiliko chanya hasa pale watu wanapoungana kwa lengo moja la kusaidiana. Changamoto hazi kosekani katika safari yangu ya kujitolea. Wakati muingine kulikuwa na uhaba wa raslimali, uchovu wa mwili, hawa ta ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa baadhi ya watu. Hata hivyo, changamoto hizo zilinifundisha uvumilivu na nitamu. Nilijifunza kutoka tatama haraka na kuendelea kufanya mema hata pale matokewo yalipo wonekana kuchelewa. Isia ya kuona tabasamu la mtu nilie msaidia ilikuwa motisha tosha ya kuendelea. Pia kazi ya kujitolea ili nisaidia kunjitambua zaidi. Nilianza kugundua vipaji na uwezo wangu ambao sikuwa nimeutambua awali kama uwezo wakuhamasisha wengine kufundisha au kuungoza vikundi vidogo hii ilinipa kujiamini na kunifanya nione kuwa ninaweza kuwa sehemu ya suluhisho katika matatizo ya jamii. Badala ya kuwa mtazamaji tu kwa upande wa badaye huzoefu wa kujitolea umeadhiri sana maamuzi yangu ya maisha. Umenifanya nitamani kuendelea kushiriki katika shugli za kijamii na hata kuchangia kwanjia tofauti. Kadri navyopata nafasi.

Asante sana kwa swali hili. Nachaji kifaa changu hasaa simu ya mkononi. Mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na matumizi ya siku hiyo. Katika maishi ya sasa yaliyojaa teknolojia kifaa kama. Kimekuwa sehemu muhimu sana ya shughuli za kila siku. Hivyo kuchaji mara kwa mara ni jambo lisiloepukika. Idadi ya mara ninazochaji. Haitegemei tu uwezo wa betri bali pia aina ya matumizi ninayoyafanya kwa siku husika. Kwa siku ya kawaida, ninapotumia simu kwa msingi kama kupiga simu, kutuma ujumbe, kuangalia mitandao ya kijamii kwa kiasi na kusoma taarifa chache mitandaoni kuchaji mara moja kwa siku hunitosha. Mara nyingi, nachaji kifaa changu usiku kabla ya kulala ili nianze siku mpya, nikiwa na betri iliojaa. Njia hii hunipa uhakika wa kutumia bila kutumia simu kwa muda mrefu bila wasiwasi wa kuishiwa na chaji katika ama katikati ya siku hata hivyo, kuna siku ambazo matumizi huwa makubwa zaidi. Kwa mfano, ninapotumia simu kwa muda mrefu, kuangalia video, kufanya kazi mtandaoni, kushiriki mikutano ya mtandaoni au kutumia intaneti kwa muda mrefu, betri huisha haraka. Katika hali kama hiyo, nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku, asubuhi au mchana na tena jioni au usiku. Hii hunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kukatizwa na kuzimika kwa kifaa. Sababu nyingine inayochangia hali ya betri ya kifaa chenyewe, kadri kifaa kinacho, kinavyoendelea kuzeeka, ndivyo uwezo wa betri unavyopungua. Hii inamaanisha kuwa, hata matumizi madogo yanaweza kufanya chaji iishe haraka kuliko ilivyokuwa awali. Katika hali hiyo, nalazimika kuchaji mara nyingi, zaidi ili kuhakikisha kifaa kinabaki kinafanya kazi ipasavyo siku nzima. Pia mazingira na upatikanaji wa umeme vina mchango mkubwa. Nikiwa mahali penye umeme wa uhakika siogopi kuchaji kifaa changu vinapohitajika. Lakini ninapokuwa safarini au maeneo yenye changamoto ya umeme hujitahidi kuchaji kifaa mapema na wakati chaji bado iko juu. Wakati mwingine hutumia power bank kama njia ya ziada ya kuhakikicha kifaa hakikosi chaji. Zaidi ya hayo ninajitahidi kutumia kifaa changu kwa uangalifu ili kuhifadhi battery. Hupunguza mwangaza wa skrini, kuzima programu zisizo muhimu na kutumia hali ya kuokoa betri pale inapohitajika. Hatua hizi hunisaidia kupunguza idadi ya mara ninazochaji kwa siku na pia kusaidia kudumisha afya betri kwa muda mrefu. Kwa ujumla, nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na kiwango cha matumizi naamini kuwa kuchaji kwa mpangilio mzuri na kutumia kifaa kwa busara, husaidia kuepuka usumbufu na kuhakikisha mawasiliano na shughuli za kila siku zinaendelea bila matatizo. Katika dunia ya leo kuchaji kifaa si tu swala la umeme bali ni sehemu ya kupanga maisha ya kila siku kwa ufanisi.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayo husisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Kwa sababu inajumuisha moyo, hasa wa huruma, uwajibikaji na tija ya kweli. Kwa mfano, kazi ya kujitolea, kufundisha watoto au kusaidia jamii katika miradi mbali mbali ni kazi ambayo si tu inaleta faida kwa wengine. Bali pei na jenga utu na heshima binafsi. A ninapo shugulika na kazi kama hii najisikia kuwa na maana na mchango wangu unaonekana wazi. Sababu kubwa ya kuhithamini kazi hii ni kuwa inaihimiza hisia za huruma na mshikamano wa kijami. Kila hatua ndogo ya msaada kama kutoa muda, ujuzi au raslimari, inaweza kubadilisha maisha ya mtu au jamii nzima. Hii inafanya kazi kuwa na dhamani ya kudumu. Tofauti na kazi nyingine zinazo lenga faida binafsi peke. Kwa kufanya kazi inayo lenga wengine, najifunza pia uvumilivu, subra na mshikamano ambao huimarisha uhutu, asa utu wangu na mausiano yangu na wengine. Kazi hii pia inaihimiza uthabiti na nidhamu, binafsi. Ili kufanya kazi yenye mchango kweli ni lazima kupanga kutimiza ahadi na kuwa na udhubutu wa kushugulikia changamoto mbali mbali. Hii nafanya kazi kuwa shuluhishi la kukuza ujuzi wa maisha. Binu za kufikiri kwa kina na kuamua kwa busara. Kwa hiyo, si kazi tu ya kujitolea bali ni zana ya kujijenga na kukua kielimu na kihisia. Zaidi ya hapo, kazi ya kusaidia wengine ni mchango wa kueli katika jamii. Inapo shirikiana na shugli za kijamii au miradi ya maendeleo inaboresha hali ya maisha ya watu wengi. Kuona matokeo ya kazi yangu kama mtoto anaeweza kusoma vizuri. Jamii yenye usafi zaidi au mtu akipata msaada wa dharura hunifanya nijisikie kuridika sana. Hii hisia ya kuridhika haiwezi kulinganishwa na malipo ya kifedha kwa sababu inatukana na moyo na uhusiano wa kibinadamu. Pia, kazi ni nayo ithamini zaidi ni ile inayotoa kuelewa na kueshimiana kwa wengine. Kujishugulisha na watu tofauti kuna sababisha kujifunza mitazamo mipya, kushirikiana kwa amani na kuthamini tofauti. Hii husaidia kukuza madili ya heshima, uvumilivu na mshikamano wa kijamii. Kazi hii una adhari kubwa sio tu kwa wengine bali pia kwa kwangu, binafsi, hakatika kujenga utu wangu. Mwisho, kazi ni nayo idhamini zaidi haipimiki kwa pesa peke, bali kwa dhamani ya kijamii, kiakili na kihisia. Ni kazi inayo leta urafiki, mshikamano, ujuzi na hisia za kurithika. Hi ndio sababu ninahieshimu zaidi na kuijali kuliko kazi nyingine yoyote. Kwani ni msingi wa maisha, yenye maana na mchango wa kweli.

Asante sana kwa swali hili. Mimi binafsi napendelea tishati kuliko shati. Kwa sababu kadhaa, zinazohusiana na faraja, urahisi na mtindo wa maisha yangu ya kila siku. Ingawa shati lina nafasi yake maalum, hasa katika mazingira rasmi. Tishati hunipa uhuru wa starehe zaidi katika shughuli zangu za kawaida. Kwanza kabisa, tishati ni rahisi na linalostarehesha. Mara nyingi hutengenezwa kwa vitambaa laini kama pamba ambavyo huruhusu hewa kupita vizuri. Hivyo hunifanya nijisikie huru hata ninapokuwa na shughuli nyingi. Katika mazingira yenye joto au ninapofanya kazi zinazohitaji mwendo mwingi tishati hunipa urahisi mkubwa kuliko shati ambalo wakati mwingine huitaji kufungwa vizuri na linaloweza kunibana. Pili, napendelea tishati kwa sababu ya urahisi, wa matumizi na utunzaji wake. Tishati halihitaji kupigwa pasi mara kwa mara kama shati. Linaweza kuvaliwa haraka bila maandalizi mengi. Jambo linalonisaidia kuokoa muda hasaa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Pia, ni rahisi kuliosha na hukauka kwa haraka. Tofauti na mashati mengine ambayo huitaji uangalizi zaidi. Sababu nyingine ni mtindo na uwendanishaji wake. Tishati linaweza kuvaliwa katika mitindo mbalimbali kama vile kuvaliwa na suruali ya jeans, kaptura, hata chini ya koti. Linafaa kwa matembezi kukutana na marafiki au hata shughuli ndogondogo za kazi zisizo rasmi. Pia kuna tishati zenye rangi na michoro tofauti. Jambo linaloniruhusu kujieleza na kuonyesha ladha yangu ya mavazi. Hata hivyo sitopuuza umuhimu wa shati. Shati ni muhimu katika mazingira rasmi kama mikutano, sherehe au mahali panapohitaji mwonekano wa heshima zaidi. Linaonyesha nidhamu, umakini na heshima. Ninalivaa shati pale inapobidi hasaa ninapotaka kuonekana nadhifu na rasmi zaidi. Kwa jumla, ingawa shati lina mchango wake, tishati ndilo chaguo langu la kwanza kwa matumizi ya kila siku kutokana na faraja, urahisi na mtindo wake. Nalichagua kulingana na mazingira na mahitaji lakini kwa maisha ya kawaida tishati hunifanya nijiskie huru, kujiamini na tayari kukabiliana na shughuli za kila siku.

Sante sana kwa swali hilo lako nzuri. Napenda mambo mengi kuusu mtaa ninaoishi. Kwa sababu umekua seemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda amani na utulivu uliopo katika mtaa wangu. Watu wanaishi kwa kuelewana na kuheshimiana. Jambo linalufanya mazingira yawe salama na ya kuvutia. Niraisi kuishi maali ambapo kelele ni chache na watu wanajali ustawi wa wenzao. Pili, napenda ushirikiano na ukarimu wa wakazi wa mtaa wangu. Majirani usaidiana wakati washida au sherehe na hali hii ujenga mshikamano mzuri. Kwa mfano, kuna wakati wa harusi, msiba au tukio lolote muhimu, watu ujitokeza kusaidiana bila kusita. Ushirikiano huu unifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa. Pia napenda upatikanaji wa uduma muhimu karibu na mtaa wangu. Kuna maduka, masoko, shule na vituo vya afya vilivyo karibu. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Si lazima kusafiri umbali mrefu kupata maitaji ya msingi. Hii huokoa muda na garama. Zaidi ya hayo napenda mazingira ya usafi na mandhari ya mtaa wangu. Kuna juhudi za pamoja kuakikisha usafi unazingatiwa na baadhi ya maeneo yana miti na bustani ndogo zinazo pendeza majo. Mandhari haya hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru kila ninapo tembea. Kwa ujumla, napenda mtaa wangu kwa sababu ya amani, ushirikiano, huduma zilizo karibu na mazingira mazuri. Ambavyo vyote hunifanya nijiskie nyumbani na kudhamini sehemu ninayo ishi.

Asante sana kwa swali lako nzuri. Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhari mbalimbali zinazolenga kulinda taarifa zangu, binafsi na kuhakikisha usalama wangu ninapotumia interneti. Katika dunia ya sasa ya kidigitali. Matumizi ya mitandao ya kijamii, barua pepe na tovuti mbalimbali yanaongezeka sana. Hivyo ni muhimu kuwa makini ili kuepuka hatari kama wizi wa taarifa utapeli na uvunjaji wa faragha. Kwanza kabisa, nachagua maneno siri, madhubuti na ya kipeke kwa akaunti zangu za mtandaoni. Maneno siri yangu huwa na mchanganyiko waherufi kubwa na ndogo, namba na alama maalum. Pia huepuka kutumia neno siri lile lile kwenye akaunti nyingi. Kwani kufanya hivo kunaweza kuweka taarifa zangu hatarini, endapo akaunti moja itavamiwa. Pali inapo wezekana, hutumia udhibitishaji wa hatua mbili ilikuongeza kiwango cha usalama. Pia, ninakuwa mwangalifu kuhusu taarifa ninazo shiriki mtandaoni. Huepuka kuweka hadharani taarifa binafsi kama namba ya simu, anwani ya nyumbani, namba ya kitambulisho au taarifa za benki. Katika mitandao ya kijamii, huchagua mipangilio ya faragha inayoruhusu marafiki au watu ninao wafahamu tu kuona taarifa zangu. Hii hunisaidia kudhibiti ni nani anayepata taarifa zangu. Tatu, nahakikisha ninatumia tovuti na programu salama. Kabla ya kujaza taarifa zangu, huangalia kama tovuti ina alama ya usalama na kuepuka kubufya viungo visivyo aminika. Hasa ninavyo tumwa kupitia barua pepe au ujumbe mfupi. Pia, husasisha programu na mifumo ya simu au kompyuta yangu mara kwa mara. Kwani masasisho haya huimarisha usalama na kuziba mianya ya udukuzi nne huepuka kutumia mitandao ya wifi ya uma bila tahadhari. Mitandao ya aina hii inaweza kuwa hatarishi kwa sababu taarifa zinaweza kunaswa kirahisi. Endapo nitalazimika kuitumia huepuka kuingia kwenye akaunti muhimu kama benki au barua pepe. Wakati mwingine hutumia huduma za ziada za usalama hili kulinda mawasiliano yangu pia ninakuwa makini na watu ninao wasiliana nao mtandaoni. Si rahisi kuamini kila mtu hasa wasio wajua. Huepuka kujibu ujumbe wa watu nisio fahamu au kutoa taarifa binafsi kwa ahadi au vitisho vya mtandaoni. Tahadhari hii hunisaidia kuepuka ulagai na udanganyifu. Kwa ujumla, kulinda faragha mtandaoni ni jukumu langu binafsi. Kwa kuchukua hatua hizi za usalama ninajilinda dhidi ya hatari za kidigitali na kuhakikisha kuwa taarifa zangu binafsi zinabaki salama. Faragha mtandaoni ni muhimu na kila mtumiaji wa interneti anapaswa kuwa ana uelewa na nidhamu ya kuilinda. Sante.

Asanti sana kwa swali hilo lako nzuri. Mimi binafsi napendelea mfumo wa simu wa Android kuliko mifumo mingine. Kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na urahisi wa matumizi, uhuru wa mtumiaji, upatikanaji wa simu za bei tofauti pamoja na uwezo mkubwa, wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Ingawa mifumo mingine kama IOS ina ubora wake Android ndiyo unaonifaa zaidi katika matumizi yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, napendelea Android kwa sababu ya uhuru mkubwa, anaopata mtumiaji. Mfumo huu unamruhusu mtumiaji kubadilisha mipangilio ya simu kwa upana zaidi. Kama vile kubadilisha manthari, aina ya fonti, na hata kutumia programu za ziada za kuboresha utendaji wa simu. Uhuru huu hunifanya nijizikie kuwa na udhibiti kamili wa kifaa changu badala ya kufuata mipaka iliyowekwa na mtengenezaji. Sababu nyingine kubwa ni upatikanaji wa simu nyingi zinazotumia android kwa bei tofauti. Android hutumika kwenye simu kutoka kampuni mbalimbali kama Samsung, Techno, Infinix, Xiaomi na mengine mengi. Hii humuwezesha mtumiaji kuchagua simu kulingana na bajeti yake bila kukosa huduma muhimu. Kwa mtu wa kipato cha kawaida, Android hutoa fursa ya kupata simu bora yenye uhwezo mzuri kwa garama nafuu. Napendelea Android kwa sababu ya urahisi wa kupata na kutumia programu. Kupitia Google Play Store kuna maelfu ya programu za bure na za kulipia zinazokithi mahitaji mbalimbali kama elimu, biashara, mawasiliano na burudani. Aitha, Android huruhusu kusanikisha programu kutoka vyanzo vingine nje ya Play Store. Jambo linaloongeza chaguo kwa mtumiaji mwenye uwelewa usalama wa mtandao. Sababu nyingine ni urahisi wa kuhamasisha na kusimamia faili. Katika Android, ni rahisi kuamasisha picha, video, nyaraka na mziki kutoka simu. Kwenda kwenye kompyuta au kifaa kingine kwa kutumia au hata bila waya. Mfumo huu hufanya kazi kama kifaa cha kawaida cha kuhifadhi data. Jambo linalorahisisha matumizi kwa watu wengi hasa katika mazingira ya kazi na masomo. Zaidi ya hayo, android napendelea kwa sababu ya ushirikiano wake mzuri na huduma za google. Google maps and google photos, google drive hufanya kazi kwa ufanisi mkubwa kwenye android. Mimi hutumia huduma hizi mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Hivyo mfumo wa Android unarahisisha kupanga kazi, kuhifadhi taarifa na kuwasiliana kwa urahisi. Hata hivyo, nilitambua kuwa mfumo mwingine kama iOS una faida zake. Hasa upande wa usalama na udhabiti wa mfumo. iOS pia ni mwonekano mzuri na hufanya kazi kwa ufanisi kwenye vifaa vyaApple. Licha ya hayo, mfumo huo una mipaka mingi kwa mtumiaji na vifaa vyake kuwa na gharama kubwa. Jambo linalonifanya nisiupendele zaidi. Kwa upande wa ujifunzaji na matumizi ya muda mrefu, Android hunipana nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu teknolojia kwa sababu inaniruhusu kuchunguza na kurekebisha mambo mbalimbali ndani ya mfumo. Hii huniongoza uwelewa wa teknolojia na hunifanya nitumie simu yangu kwa ufanisi zaidi ya mawasiliano. Kwa ujumla, napendelea mfumo wa Android kwa sababu ya uhuru wake, gharama nafuu, urahisi wa matumizi, upatikanaji wa programu nyingi.

Asante sana kwa swali hili, mimi binafsi simtuwa kuchelewa, bali kila wakati ninajitahidi kuwai na kufanya mambo kwa wakati unaufa, kuchelewa mara nyingi ikunasababisha matatizo, msongo wa mawazo, na pia huadhiri wengine walioko karibu na mimi. Kwa hiyo, nimejifunza umuhimu wa kueka ratba na kupanga muda kwa uangalifu ili kuwakikisha kila kitu kinafanywa kwa wakati. Kwanza kabisa napenda kupanga shuguli zangu mapema. Hii inamanisha ninaandika orodha ya kazi au mambo muhimu ya kufanya. Nakuwa na kipaumbele, cha wazi, cha nini kinapaswa kufanya. Kwanza na nini kinaweza kusubiri mpangilio huu huondoa mkanganyiko na kunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi kwa ufanisi. Pia usaidia kuepuka hali ya dharura hau stress inayo tokea pale mambo yanapo shindwa kufanywa kwa wakati. Pili mimi huweka malengo ya muda. Kwa kila shuguli inayo anza ninajua muda gani unaposo kumalizika. Hiu ufanya niwe na nidhamu ya muda na kunifanya nitekeleze majukumu yangu bila kuchelewa. Hata katika tukio lolote lisilo tarajiwa ninaweka ratiba ndogo ya kurekekisha wakati bila kuadhiri kazi nyingine. Haitha, kuwa na utayari na maandalizi mapema ni jambo lingine muhimu. Kwa mfano, kabla ya mkutano, kazi zafari yoyote ni naandaa vifaa vyote muhimu mapema ilikuwepuka kuchelewa kwa sababu ya kusubiri vitu au kufanya maandalizi ya haraga. Utayari huu hunisaidia kuwa na amani ya akili na kufanya kila jambo liwe rahisi zaidi kutekeleza. Zaidi ya hayo, ninaamini kuwa kuzingatia muda ni heshima kwa wengine. Kuwai kuna dhihirisha kuwa nadhamini muda wa watu wengine. Huna wasiwasi wa kuchelewa, mkutano, hafla au kazi yoyote. Hiu jenga imani kwa watu wenzangu na inasaidia kudumisha mausiano mazuri kazini na katika maisha ya kijamii. Kwa ujumla, mimi si mtu wa kuchelewa, bali ninaweka nidhamu ya muda, kupanga ratba, kuandaa mandalizi mapema, na kueshimu muda wa wengine. Jia hizi zote ufanya niwe na ufanisi zaidi, na usaidia kuepuka stress changamoto za muda, na matatizo ya na usiana na kuchelewa. Hivyo kuwai ni tabia yangu muhimu inayonisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Asante sana kwa swali hili. Mimi nina kipawa cha kufikiri na kuelewa mambo kwa haraka. Hasa pale ninapokutana na swali au changamoto. Ninapenda kuchambua jambo kwa kina kabla ya kutoa uamuzi au jibu. Jambo linalonisaidia kutoa maoni yenye maantiki na yanayoeleweka. Kipawa hiki hunisaidia sana katika masomo, kazi na hata katika maisha ya kila siku. Pia nina kipawa cha mawasiliano mazuri. Ninaweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi, iwe ni kwa kuzungumza au kuandika. Hiu hunifanya niweze kushirikiana vizuri na watu wengine, kuelewana kwa urahisi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Watu wengi huniambia kuwa nina uwezo wa kueleza jambo kwa namna rahisi, hata kama ni ngumu. Zaidi ya hapo, nina kipawa cha kujifunza, haraka. Ninapokutana na jambo jipya, huwa nina hamu ya kujua zaidi na kulielewa kwa bidii. Hii hunisaidia kujiendeleza na kuongeza ujuzi wangu katika maeneo mbalimbali. Siogopi changamoto bali huzichukulia kama fursa ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla, kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kufikiri, kuwasiliana na kujifunza ambacho hunisaidia kukabiliana na changamoto za maisha na kuchangia vyema katika jamii ninayoishi.

Asanti sana kwa swali hilo nzuri. Ndiyo, napenda kuendesha baisikili. Na ni moja ya shuguli ninazo zifurahia sana katika maisha yangu ya kila siku. Kuendesha baisikili hunipa furaha, afya na nafasi ya kupumzika akili baada ya shugli nyingi. Ni shuguli rahisi lakini yenye faidi kubwa kwa mwili na akili. Kwanza kabisa, napenda kuendesha baisikili kwa sababu ninjia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Kila ni napoendesha baisikeli, mwili wangu hufanya kazi kikamilifu, hasa miguu, mikono na mgongo. Mazoezi hayo hunisaidia kuimarisha misuli, kuongeza nguvu na kudumisha afya ya moyo. Pia, hunisaidia kuepuka magonjwa yanayo sababishwa na kukaa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Kama unene kupita kiasi na uchovu wa mwili. Pili, kuendesha baisikeli hunipa amani ya akili na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokuwa juu ya baisikeli, hasa nikiendesha katika mazingira ya wazi au yenye mantari nzuri, huisi utulivu na uhuru. Hii hunisaidia kusahau matatizo ya muda na kunipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu. Mara nyingi baada ya kuendesha baiskeli huisi nikiwa na nguvu mpya na mawazo yaliyo wazi zaidi. Sababu nyingine inayofanya nipende kuendesha baisikeli ni kwamba ninjia rafiki kwa mazingira. Tofauti na magari au piki piki baiskeli haitumi mafuta wala kutoa moshi inayochafua hewa. Kwa kutumia baisikili na jisikia na changia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa hewa. Hii hunipa hisia ya kuajibika kwa mazingira na jamii kwa jumla. Pia napenda kuendesha baisikili kwa sababu ninjia rahisi na ya gharama nafuu ya usafiri. Baisikili haini hitaji kutumia pesa nyingi kwa mafuta au matengenezo ya mara kwa mara. Inaweza kunifikisha sehemu mbali mbali kwa haraka hasa katika maeneo yenye msongamano wa magari. Pia hunisaidia kuokoa muda na pesa kwa wakati mmoja. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli hunipa fursa ya kushirikiana na watu wengine. Wakati mwingine, kuendesha pamoja na marafiki au majirani. Jambo linalo imarisha urafiki na mshikamano. Pia ni njia mzuri ya kujifunza nidhamu, uvumilivu, uwajibikaji kwani kuendesha baiskeli kunahitaji umakini na kuzingatia usalama barabarani. Hata hivyo, ninatambua kuwa kuendesha baisikeli kuna changamoto zake kama hali mbaya ya hewa au barabara zisizo salama. Licha ya hayo, licha ya changamoto hizo, bali napenda shugli hii na hujitahidi kuchukua tahadari zote za usalama kama kuvaa kofia ngumu na kuzingatia sheria za barabarani. Kwa ujumla napenda kuendesha baiskeli kwa sababu hunipa afya, huruma, kunuradhi, furaha, utulivu wa akili na mafuu ya kijamii na ya kimazingira. Nishuguli ninayo ithamini sana na ninapenda kuifanya mara kwa mara kadri mazingira na muda vinavyo ni ruhusu.

Asante sana kwa swali nzuri. Ninapokuwa furaha nyumbani nafanya mambo mbalimbali kulingana na muda na hali iliyopo. Kwanza kabisa napenda kupumzika na kujitunza hasa baada ya shughuli za kazi au masomo. Hii inaweza kuwa kukaa kimya kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya televisheni vinayoniburudisha. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuandaa akili kwa shughuli nyingine. Pia ninatumia muda wangu kufanya kazi za nyumbani kama kusafisha, kupanga vitu, kufua au kupika. Kazi hizi hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na kuwajibika. Na pia husaidia kufanya mazingira ya nyumbani yawe safi na yenye kuvutia wakati mwingine hupika chakula ninachokipenda au kujaribu mapishi mapya. Jambo linalonipa furaha na ujuzi mpya. Aitha, ninapokuwa numbani, hutumia muda kusoma, au kujifunza mambo mapya. Inaweza kuwa kusoma vitabu, kujifunza masomo mitandaoni, au kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia kujiboresha. Hii hunisaidia kukuza maarifa yangu na kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa. Vile vile, hutumia muda kuwasiliana na familia na marafiki. Huweza kushirikiana, kushirikishana mawazo au kucheka pamoja. Mawasiliano haya huimarisha mahusiano na hunifanya nijisikie kuwa karibu na ninaowapenda. Kwa ujumla, ninapokuwa nyumbani hujaribu kutumia muda wangu kwa kupumzika, kujiboresha, na kudumisha mahusiano, ili maisha yangu yawe na uwiano mzuri katika kati ya kazi na mapumziko.

Hasa sana kwa swali hilo nzuri. Kazini, mabadiliko ni jambo lisilo epukika. Yanaweza kuhusiana na sera za kampuni, teknolojia mpya, au njia mpya ya kufanya kazi. Ninaposhambuliwa, ninaposhambulia mabadiliko kazini nafwata mbinu za kimfumo, zinazolenga kuelewa, kushirikiana, na kutumia mabadiliko hayo kwa ufanisi. Badala ya kuyapinga, kwa asiye kwa wasiwasi kwanza ninajitahidi kuelewa chanzo na maana ya mabadiliko. Hii inahusisha kuchambua sababu, zinazosababisha mabadiliko, malengo yake na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi zangu na timu yangu. Kwa mfano, ikiwa kuna mfumo mpya wa teknolojia kazini, ninajifunza faida zake, changamoto zinazoweza kujitokeza, na ni namna gani unaweza kuboresha utendaji. Kuwa na uwelewa mzuri kunanisaidia kubadilisha mtazamo wangu kutoka hofu au shaka hadi mwanya wa kushirikiana. Pili, ninashirikiana na wenzangu na wasimamizi. Mabadiliko mara nyingi hayawezi kutekelezwa na mtu mmoja pekee. Kwa hiyo, ninauliza maoni kushirikiana katika mikutano na kushirikisha mapendekezo kuhusu jinsi ya kufanya mabadiliko ya tekelezeke kwa urahisi. Ushirikino huu hujenga mshikamano hufanya kila mmoja ahisi sehemu ya suluhisho na kupunguza upinzani usio faa. Tatu, ninatengeneza mpango wa hatua kwa hatua ili kubadilika kwa ufanisi. Badala ya kujaribu kubadilika mara mmoja na kupiga hatua kubwa. Huwa na ratiba ya kujifunza, hatua kwa hatua na kujaribu njia mpya kidogo kidogo. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuepuka makosa makubwa na kufanya kila hatua iwe natija. Aidha, ninahakikisha nafanya mazoezi ya mawasiliano ya wazi, ninawaeleza wezangu juu ya mabadiliko, kuzungumza kwa uwazi, kuhusu matarajio na changamoto na kushirikisha taarifa muhimu. Hii husaidia kuondoa kutoelewana, kuimarisha uelewa wa pamoja na kuhakikisha kila mmoja na nafasi ya kushiriki. Zaidi ya hayo, ninafwatilia matokeo ya mabadiliko, baada ya kutekeleza mabadiliko ni napima ni namna gani yanavyofanya kazi, changamoto zilizo ibuka na njia za kurekebisha pale inapo hitajika. Hatua hii inarahisisha mchakato wa kujifunza na wa kuboresha mbinu za baadae. Pia, husaidia kubadilisha mtazamo wa wenzangu, kuwa chanya na kwenda kukabiliana na mabadiliko kwa ufanisi zaidi. Kwa ujumla, ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuelewa chanzo, kushirikiana na wenzangu, kupanga hatua kwa hatua, kuwasiliana wazi, kufwatilia matokeo. Njia hii husaidia kubadilika kwa urahisi, kupunguza hofu au upinzani na kuhakikisha kuwa mabadiliko yanatimizwa kwa ufanisi huku tukidumisha ushirikiano na utulivu kazini. Asante sana.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Wakati wa mapumziko ya mchana, ninatumia muda wangu kwa shugli mbali mbali. Ambazo zinasaidia kupumzika akili na mwili na pia kwongeza ufanisi baada ya chakula cha mchana. Mapumziko haya ni muhimu kwa sababu husaidia kupunguza msongu wa mawazo, kurejesha nguvu na kuandaa akili kwa kazi zinazo fuata. Kwanza kabisa mara nyingi hupumzika kula chakula cha mchana. Hii ni sehemu ya kawaida ya mapumziko ya mchana. Kwani mwili unahitaji ni shati na virutubisho ili kuendelea na shugli za mchana bila uchovu. Chakula cha mchana huwa chawastani, chenye lishe na mara nyingi hujaribiwa kula kwa utulivu ili kufurahia chakula na pia kutoa muda wa kupumzika. Pili, ninatumia muda huu kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kazi nzito asubui hua naibua akili yangu kwa kufanya mambo rahisi kama kusoma habari fupi kusikiliza mziki hau kuzungumza na wenzangu kwa upole. Hatua hi usaidia kuraisisha fikra, kuondoa uchovu wa akili na kurejesha nguvu za kushugulikia kazi zinazo fuata. Haitha, wakati mwingine ninatumia mapumziko ya mchana kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Hi usaidia kuimarisha mzunguko wa damu, kupunguza uchovu wa mwili na kuondoa msongamano wa mawazo. Hatua hi unisaidia kuwa macho na macho jambo linaloongeza umakini na utendaji wa kazi baada ya mapumziko. Zaidi ya hapo, ninatumia muda huu kuwasiliyana na wenzangu kwanjia zisizo rasmi. Tunaweza kuzungumza kuhusu mambo mbalibali ya kawahida, kubadilishana mawazo na hau kucheka pamoja. Mazungumzo haya husaidia na harisha mshikamano kazini na kufanya mazingira ya kazi kuwa rafiki, mkiano. Kwa ujumla, ninapumzika wakati wa mapumziko ya mchana kwa kula chakula, kupumzika akili, kufanya mazoezi madogo na kuwasiliana na wenzangu. Njia hi usaidia kudumisha afya ya mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wakazi bada ya mapumziko. Kupumzika kwa njia hii, kuna nifanya nijiaandae kwa shugli za mchana na kufanikisha malengo ya kazi kwa kiwango bora zaidi.

Asante sana kwa swali hili. Mimi mwenyewe napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu zinahusisha maisha ya kila mmoja na maendelo ya jamii. Siasa ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii, kwani hutoa fursa ya kuelewa utawala, sera za serikali na jinsi maamuzi yanavyo athiri watu binafsi na jamii kwa jumla. Kwa na uelewa wa siasa, unanisaidia kushiriki kwa busara katika mazungumzo na kujua haki na wajibu wangu kama raia. Kwanza kabisa, napenda kuzungumza siasa kwa sababu zinasaidia kukuza ufahamu. Kujadili sera, mipango, hasa ya maendeleo au hali ya siasa, kunanisaidia kuelewa mambo kwa kina, kuangalia hoja tofauti na kupata mtazamo mpana. Hii ni muhimu sana ili kushiriki maamuzi ya kijamii kwa njia yenye busara na yenye mantiki. Pili, napenda kuzungumza siasa kwa sababu zinachangia mafunzo ya kimaadili na kijamii. Mazungumzo ya kisiasa mara nyingi hujumuisha maswala ya haki, usawa, uajibikaji na heshima kwa wengine. Kujadili kwa heshima, kunanifundisha kuzingatia mitazamo tofauti, kudumisha mshikamano na kuepuka migongano isiyo ya lazima. Aitha, napenda kuzungumzia siasa kwa sababu zimechangia sana kushiriki mawazo na kufanya mabadiliko. Kupitia majadiliano ya kisiasa, mtu huanza kueleza maoni yake, kutoa mapendekezo au kushiriki kwenye maswala yanayo husu jamii. Hii hunifanya nijisikie kuwa, sehemu ya suluhisho na kuchangia maendeleo ya jamii kwa njia chanya. Zaidi ya hayo, napenda kuzungumza siasa kwa sababu zinasaidia kufuatilia hali ya taifa na dunia kwa jumla. Kujua mabadiliko ya kisiasa, sheria, mpya au mgogoro wowote humwezesha mtu kuchukua hatua sahihi, kuwa na mtazamo wa busara na kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi. Kwa jumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu zinanifundisha kunipa uelewa mpana, kunasaidia kushiriki mawazo na kufuatilia maendeleo ya jamii. Hata hivyo, ninapendelea kufanya majadiliano haya kwa heshima, kuepuka mabishano yasiyo na tija na kuzingatia mitazamo tofauti ili kupata mazungumzo yenye manufaa zaidi. Asante.

Asante sana kwa swali hili nzuri. Kwanza kabisa, ninahakikisha kuwa na heshima kwa kila mfanyikazi bila kujali cheo au nafasi yao. Heshima hii huunda mazingira ya amani na kuondoa migongano isiyo ya lazima. Watu wanapohisi kuheshimiwa, uzidi kushirikiana na kujenga uaminifu. Pili, ninajenga mahusiano kwa ushirikiano wa karibu kazini. Hii inajumuisha kushirikiana kwenye miradi, kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada, na kushirikisha maarifa au uzoefu kwa manufaa ya wote. Ushirikiano huu huimarisha mshikamano wa timu na hufanya kazi kuwa rahisi na yenye tija. Haidha, ninatumia mawasiliano wazi na ya heshima ili kuelezea mawazo, kutoa maoni na kusikiliza wengine, kujua kuzungumza kwa uwazi bila kudhihaki au kuumiza hisia za wengine, ni kipengele muhimu katika mahusiano mazuri. Hii husaidia kuondoa kutoelewanwa, kuondoa migongano, hisio na tija na kuhakikisha kila mmoja ana hisia ya ushirikiano. Zaidi ya hapo, ninajenga mahusiano kwa kuonyesha msaada na kushirikiana kihisia. Kwa mfano, ninaposherehekea mafanikio ya wenzangu kushirikiana wakati wa changamoto au kuonyesha shukrani kwa jitihada zao. Huzidi kuimarisha urafiki na mshikamano wa kijamii kazini. Njia hii hufanya wafanyikazi wahisi wanathaminiwa na hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi. Pia, ninajenga mahusiano kwa kujifunza na kuheshimu mtazamo tofauti. Kila mfanyikazi ana mtazamo wake wakipekee na kujifunza kutoka kwa mwenzangu kunanisaidia kuongezea ujuzi, maarifa, kufahamu mambo mapya na kuhimiza mawazo mapya kazini. Hii pia husaidia kuepuka mgongano wa mitazamo na kuhakikisha kazi inafanywa kwa urahisi. Zaidi, ninatumia ushirikiano katika shughuli zisizo rasmi kama chakula cha pamoja, michezo ya kijamii au mazungumzo ya kirafiki. Hii husaidia kuimarisha uhusiano wa kibinafsi na kuunda mshikamano wa kweli kati ya wafanyi kazi. Jambo ambalo linachangia utulivu na tija kazini. Kwa ujumla, ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa heshima, ushirikiano, mawasiliano wazi, msaada, kuheshimu mitazamo tofauti na kushirikiana kibiashara na kibinafsi. Njia hizi husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye. Mshikamano, ushirikiano, furaha na tija kwa kila mmoja.

Asante sana kwa swali hili mzuri. Kwa kawaida, naoga mara mbili kwa siku, asubuhi siwezi kutoka bila kuoga, hata kama nimechelewa. Kuoga asubuhi hunifanya nijisikie freshi na tayari kuanza siku. Ni kama sehemu ya maandalizi yangu ya akili na mwili. Maji yakinigusa tu, hasa kama ni baridi kidogo, nahisi usingizi wote unaisha, na nguvu zinaongezeka. Pia napenda kutoka nikiwa nadhifu na mwenye harufu nzuri. Inanipa kujiamini ninapokutana na watu hau ninapoenda kazini. Jioni pia naoga hasa kama siku imekuwa ndefu au nimekuwa nje muda mwingi. Jasho vumbi na uchovu wa siku nzima huondoka ninapooga. Kuoga jioni hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa kulala vizuri. Najisikia safi na huru zaidi kitandani kuliko kulala bila kuoga baada ya siku ya pilkapilka nyingi. Kuna siku ambazo labda nimeka nyumbani tu bila kufanya shughuli nyingi. Naweza kuoga mara moja tu. Lakini mara nyingi, mara mbili ndiyo kawaida yangu. Naona ni vizuri kwa afya na pia kwa ustawi binafsi. Usafi wangu ni jambo la msingi sana. Si kwa ajili ya watu bali kwa ajili yangu mwenye. Kwa kifupi naoga mara mbili kwa siku kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri nadhifu na mwenye kujiamini.

Asante sana kwa swali hili. Kwangu mimi, tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale nilipoamua kubadilika kiakili na pia kimtazamo. Si tukio la sherehe kubwa au siku yenye muziki na makofi. Bali ilikuwa ule wakati wa kimya, ambapo nilikaa peke yangu na kujiuliza. Nataka kuwa mtu wa ina gani? Huu ulikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana ndani yangu. Kabla ya hapo, nilifanya mambo mengi kwa mazoea tu. Niliishi kama mtu anayefuata mkondo wa maisha bila kujiuliza kwa kina anakoelekea. Nilitegemea sana maoni ya watu wengine katika kufanya maamuzi. Nilikuwa naogopa kukosea na hofu hiyo ilinifanya nikae katika eneo la faraja bila kujaribu vitu vipya. Lakini siku moja nilijigundua kuwa kama sitaamua mwenyewe maisha yataamua kwa niaba yangu. Uamuzi huo wa kubadilika haukuwa rahisi, ulianza kwa kukubali makosa yangu na mapungufu yangu. Nilijifunza kwamba, si lazima niwe mkamilifu ili nianze. Nilijifunza kwamba kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza. Huu ulikuwa wakati nilianza kujiamini zaidi na kuacha kujilinganisha sana na wengine. Tukio hilo pia lilinifundisha thamani ya muda, nilianza kuona muda kama rasilimali, muhimu sana. Badala ya kutumia vibaya katika mambo yasiyo na tija, nilianza kupanga malengo yangu na kuweka vipaumbele. Nilijifunza kuweka mipaka kusema hapana pale ninapohitajika na kuzingatia mambo yanayojenga mustakabali wangu. Katika kipindi hicho pia niligundua umuhimu wa watu sahihi katika maisha nilianza kuchagua marafiki wanaonitia moyo na kunisukuma mbele badala ya wale wanaonirudisha nyuma nilijifunza kuwa mazingira yanaweza kukuinua au kukuvunja. Na kwa hiyo ni muhimu kuyachagua kwa makini. Zaidi ya yote, tukio hilo lilinifanya nitambue kuwa furaha haiji kutokana na mafanikio ya nje kama pesa au sifa. Bali inatokana na amani ya ndani. Nilipoanza kuishi na kwa uhalisia wangu. Nikafuata maadili yangu na ndoto zangu. Nilihisi utulivu na kuridhika zaidi kuliko hapo awali. Hadi leo ninaona huo ulikuwa mwanzo wa sura mpya katika maisha yangu. Sio kwa sababu kila kitu kilibadilika ghafla. Bali kwa sababu nilibadilika mimi mwenyewe na ninajua kwamba mabadiliko ya kweli huanzia ndani si nje. Kwa hiyo, tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni ule uamuzi wa ndani na kuchukua wajibu wa maisha, kuwacha kugopa na kuanza kuishi kwa makusudi. Uamuzi huo umeathiri kila eneo la maisha yangu, kazi, mahusiano, malengo na hata namna ninavyojitazama. Ni tukio lisilo la na tarehe, maalum kwenye kalenda lakini lina uzito mkubwa sana moyoni mwangu na nafurahia sana kwa kupata huo mwelekeo mpya.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Napenda kusoma vitabu vya maendeleo, binafsi, vinavyo nisaidia kuelewa maisha na kujiboresha kila siku. Pia uvutiwa na vitabu vya adithi za kusisimua. Asaa zile zenye mafumbo na mafunzo ya kina. Vitabu vya biashara na uongozi navipenda kwa sababu vinanipa mtazamo wa kufikiria. Asa kwa upana na kupanga malengo. Wakati mwingine nasoma mashahiri au riwaya za mapenzi. Kwa ajili ya kupumzisha akili na kugusa isia kwa ujumla, napenda vitabu vinavyo jenga akili. Vinaongeza maarifa na kunifanya nitafakari zaidi kuhusu dunia na nafasi yangu ndani yake asante.

Asante sana kwa swali hili. Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini wazo la kuwa nao huwa linanivutia sana. Ndegi wana uzuri wa kipekee, sauti zao za asubuhi zinaweza kuleta utulivu na furaha. Watu wengi hupenda kufuga kasuku kwa sababu wana akili na wanaweza hata kujifunza kuiga maneno. Pia kuna wale wanafuga ya ndegi wadogo kama kanari au lava bath. Kwa sababu ya rangi zao nzuri na uchishi wao kama ningekua na ndege, ningahakikisha wanakua katika mazingira safi, salama na enye nafasi ya kutosha kuruka kigo. Pia ningewapa chakula, kinachofaa na kuwajali ili wasiwe tu pambo la nyumbani bali viumbe wanaoheshimiwa na kupendwa asante.